Mafanikio ya binafsi ninayodhamini zaidi kazini, sio tu kupata mshahara au cheo, bali ni maendeleo ninayopata kama mtu na mtaalamu. Kazi hunipa nafasi ya kujifunza, kukua na kujijenga katika nyanja mbali mbali za maisha. Kila hatua ninayopiga mbele, hunipa hisia ya kuridhika na kunifanya nijisikie kuwa na dhamani katika ninachofanya. Moja ya mafanikio ninayo dhamini sana kazini, ni uwezo wa kutikeleza majukumu yangu kwa ufanisi, na kwa wakati. Ninapopewa kazi za na kuimaliza vizuri bila kusimamiwa sana hujiona nimefanikiwa. Hii huniongezea kujiamini, na kunifanya ninijisikie kuwa ninaweza kuaminika. Kuaminika kazini ni jambo muhimu sana kwangu, kwa sababu linaonesha kuwa, watu wanaimani na uwezo wangu. Mafanikio mengine ninayodhamini ni kujifunza ujuzi mpya. Kila kazi huja na changamoto zake, na ninapopata nafasi ya kujifunza jambo jipya huona hilo kama mafanikio makubwa. Iwe ni kujifunza kutumia zana mpya, kuboresha mawasiliano yangu, au kutatua matatizo kwa njia bora zaidi. Maendeleo haya hunisaidia kukua kitaalumu na binafsi. Kujifunza huninifanya ninijisikie kuwa ninasonga mbele badala ya kusimama sehemu moja. Pia ninadhamini mafanikio ya kufanya kazi vizuri na wengine. Kazi nyingi hufanya kwa shiririkiano, na ninapoweza kufanya kazi kwa amani na wenzangu, huchukulia hilo kama mafanikio. Uwezo wa kusikiliza wengine, kuheshimu maoni yao na kushirikiana kufikia lengo moja huninifundisha umilivu na unyenyekevu. Mahusiano mazuri kazini hunifanya nifanye kazi kwa moyo moja na bila msongo wa mawazo. Mafanikio ya binafsi ninayodhamini sana pia, ni kupokea mrejisho mzuri kutoka kwa wasimamizi au wateja. Maneno ya pongezi, au kutambulia kwa juhud izangu hunipa motisha kubwa. Hata mrejisho wa kunisahihisha huninichukulia kama mafaniko, kwa sababu huninisaidia kujua maeneo ya kuboresha. Kujua kuwa kazi yangu inaonekana na kudhaminiwa, hunifanya nijisikie kuwa juhudi zangu zina maana. Zaidi ya hayo, ninadhamini mafanikio ya kuwa na nidhamu kazini. Kufika kazini kwa wakati, kuheshimu taratibu na kuwajibika kwa majukumu yangu, ni mafanikio ninayojivunia. Nidhamu hunijengea kama mtu, na hunisaidia kuwa mfano kwa wengine. Mafanikio haya hayaonekani kwa macho mara moja, lakini hujenga msiingi imara wa mafanikio ya muda mrefu. Mafanikio mengine muhimu kwangu, ni uwezo wa kushinda changamoto kazini. Kuna nyakati kazi huwa ngumu, kuna shinikizo, au makosa hutokea. Ninapoweza kukabiliana na hali hizi bila kukata tamaa na kuendelea kujifunza kutokana na makosa, huona hilo kama ushindi binafsi. Changamoto hunifanya niwe imara zaidi, na hunijenga kisaikologia. Pia ninadhamini mafanikio ya kusawazisha kazi na maisha binafsi. Ninapoweza kufanya kazi kwa bidii, bila kusahau afya yangu, familia na mahitaji yangu binafsi, huona hilo kama mafanikio makubwa. Mafanikio ya kweli kazini hayawezi kupimwa kwa kazi pekee, mbali pia kwa uwezo wa kuishi maisha yenye usawa na amani. Kwa upande mwengine, ninadhamini mafanikio ya kuleta mabadiliko chanya, kupitia kazi yangu. Ninapojua kuwa kazi ninayofanya inasaidia wengine, inaboresha huduma au inaleta dhamani katika jamii, hujiona nimefanikiwa. Hisia ya kuwa kazi yangu, inamchango zaidi ya mimi mwenyewe, hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na uaminifu. Hatimaye, mafanikio ya binafsi ninayodhamini kazini, ni kujiona na kuwa kila siku. Kuwa bora leo kuliko jana, hata kwa hatua ndogo, ni jambo linalonipa furaha kubwa. Mafanikio haya hunijenga sio tu kama mfanyakazi, mbali pia kama mtu anayejidhamini na anayejitambua. Kwa ujumla mafanikio ya binafsi ninayodhamini kazini, ni mchanganyiko na maendeleo.

Ndio, napenda kupanda mlima sana kwa sababu ni shughuli inayo nipa furaha ya kipekee na kunisaidi ya kujisikia huru kiakili na kimwili. Kupanda milima hunipa nafasi ya kuachana na shughuli za kila siku na msongo wa mawazo unaotokana na kazi au majukumu ya kawaida. Ninapokuwa nikipanda milima huhisi utulivu wa moyo na akili kwa sababu mazingira ya asili hunifanya nijisikie karibu zaidi na dunia na maisha kwa ujumla. Moja ya sababu ninazozipenda kupanda milima ni hewa safi na mandhari nzuri ninayokutana nayo njiani. Kuoana miti, mawe, nyasi na wakati mwingine wanyama wa porini hunipa hisia kuvutiwa na uzuri wa maumbile. Mandhari haya hunifanya nithamini zaidi mazingira na kunikumbusha muhimu wa kuyatunza. Kila hatua ninayopiga kuelekea kilileni hunifanya nijiskie mwenye matumaini na nguvu mpya. Kupanda milima pia hunisaidia kumarisha afya yangu ya mwili ni aina ya mazoezi inayohusisha mwili mzima kwanzia miguu, hadi mikono na hata kupumua. Nina popanda milima huhisi mwili wangu ukifanya kazi kwa bidii jambo ninalo saidia kuongeza nguvu, uvumilivu na afya kwa ujumla. Ingawa wakati mwingine hua hunachosha, uchovu huo huninifanya nijisikie fahari kwa sababu najua nimefanya jambo lenye manufaa kwa mwili wangu. Zaidi ya faida za kimwili, pia hunipa muda kutafakari. Ninapo kuwa njiani au nikifikia kileleni kupanda milima na marafiki au watu wengine hunijengea mahusiano mazuri. Ushirikiano na mshikamano, tunasaidiana njiani, tunahimizana, na tunasherehekea pamoja, tunapofika kileleni. Ushirikiano huu, hunifanya nijisikie kwa sehemu ya jamii na huniongeza furaha. Kwa ujumla, kupanda milima nishughuli ninayoipenda sana kwa sababu inaniletea manufaa mingi kimwili, kiakili, na hata kifizikali. Kupanda mlima ni shuguli inayo nipatia furaha sana kwa sababu hii hufanya Hii hufanya nifurahie kila hatua ya safari, hunisaidia kujijenga na kujifunza masomo muhimu ya maisha kama umilivu, nidhani na kudhamini mazingira yangu. Kupanda milima pia hunipatia nafasi ya kushirikiana na wengine, ninapopanda milima na marafiki au watu wengine, hujifunza umuhimu ya kushirikiana na kusaidiana. Tunahimizana wakati wa uchovu, tunashirikiana mawazo na kusherehekea mafanikio tunapofika kileleni. Ushirikiano huu huni jenga kiki ya jamii na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii yenye mshikamano. Kwa ujumla, kupanda milima ni zaidi ya shughuli ya burudani kwangu ni safari ya kujijenga kimwili, kiakili, na kihisia. Hunifundisha uvumilivu, nidhamu, na kudhamini mazingira ya asili. Kila safari ya kupanda mlima huniacha nikiwa na amani ya moyo. Nguvu mpya na motisha ya kuendalea kukabiliana na changamoto za maisha. Ndio maana ninapenda kupanda milima. Sana sana, ni kipanda na marafiki, ingawaje kuna kuchoka lakini sisi hufurahia mno kwa sababu zile hadithi tunazozipiga. Zaidi ya yote kupanda milima hunifundisha kudhamini safari kuliko kufika mwisho. Ninapo kuwa njiani hujifunza kwa kila hatua ndogo ina umuhimu wake. Hata kama inaonekana ngumu au ya polepole. Somo hii hunisaidia katika maisha ya kila siku. Kwa kunifanya nidhamini, juhudi ninazoziweka. Hata pale matokeo ya yanapochelewa kuonekana. Kupanda milima hunikumbusha kwa mafaniko ya kweli yanapatikana kwa subira, juhudi, endelevu, na imani kwa kila changamoto inamwisho wake. Sana sana, ninapenda kutazama zile filamu. Ambazo watu wana penda milima kama vile milima ke.

Ndiyo, napenda sana hadithi za ajabu Kwa sababu ni aina ya hadithi inayonipa furaha msisimko na nafasi ya kufikiria mambo kwa njia isiyo ya kawaida hadithi za ajabu hutoa dunia ya kipekee ambapo sheria za kawaida za maisha zinaweza kubadilika na kila jambo linaweza kutokea Napenda jinsi zinavyonivuta na kunifanya nione mambo kwa mtazamo tofauti isiyo tu kama yanavyotokea katika maisha ya kila siku Bali pia kama yanavyoweza kutokea katika ulimwengu wa mawazo. Hadithi hizi hunipa nafasi ya kuunda picha za akili na kufikiria matukio ambayo kwa kawaida hayawezi kutokea. Hii hunisailia kukuza ubunifu na mawazo ya kipekee. Ninapokua nikisoma au kusikiliza hadithi za ajabu. Huhisi kama ninatembea katika dunia nyingine nikiona vitu ambavyo havitakiwi kufanyika lakini vinakuwa sehemu ya hadithi. Hii inafanya akili yangu ijifunze kuangalia mambo kwa mtazamu mpana zaidi na kufikiria suluhisho za kipekee kwa matatizo mbalimbali. Zaidi ya msisimko wa mawazo hadithi za ajabu hunipa burudani isiyo na kikomo. Baada ya siku ndefu ya shule au kazi, kusoma au kusikiliza hadithi hizi ni njia nzuri ya kupumzika akili. Hupunguza msongo wa mawazo na kuniruhusu kutulia nikijivunia hisia za furaha na shauku. Pia, hadithi za ajabu hufanya moyo wangu ujisikie mdogo na mkubwa kwa wakati mmoja. Mdogo kwa sababu ni hadithi tu, lakini mkubwa kwa sababu hufungua milango ya hisia nyingi kama mshangao, hofu kidogo, furaha, na mshikamano, na wahusika. Napenda pia jinsi hadithi za ajabu zinavyonifundisha mafunzo ya maisha. Hata kama matukio haya hayatokei kweli, mara nyingi kuna ujumbe au somo lililojificha nyuma ya hadithi. Kwa mfano, hadithi za ajabu mara nyingi zinafundisha kuhusu ujasiri, uvumilivu, uaminifu na umuhimu wa kuamini katika mambo makubwa zaidi ya maisha ya kila siku. Hii hunifanya nifahamu kuwa kuna mambo mengi katika maisha ya kweli ambayo hayaonekani mara moja lakini naweza kukabiliana nayo kwa subira na hekima. Zaidi ya hayo, hadithi za ajabu hunivutia katika ushawishi wa tamaduni na historia. Kila hadithi ina sura ya kipekee, wahusika wa ajabu na muktadha wa kipekee ambao unaweza kuonyesha mila, desturi au imani za watu wa zamani. Napenda jinsi hadithi hizi zinavyoweza kunifundisha kuhusu maisha ya watu wengine na namna ya kufikiria tofauti. Hii kunipanua maarifa yangu na kunifanya niwe na mtazamo mpana zaidi wa dunia. Kwa upande wa kijamii, napenda hadithi za ajabu pia kwa sababu ni jambo nzuri la kushirikiana. Ninafurahia kusoma na kusikiliza hadithi hizi pamoja na marafiki, ndugu au familia. Tunashiriki hisia zetu, tunazungumzia matokeo yanayowezekana na mara nyingine tunajaribu kutabiri nini kitakachotokea. Shirikisho hili la kihisia na ubunifu hunifanya nijisikie karibu na watu wengine na kunipa furaha zaidi ya ile hadithi yenyewe. Napenda hadithi za ajabu pia kwa sababu zinanisaidia kuunda ndoto na malengo. Wakati nikisoma au kusikiliza hadithi hizi, mara nyingi hunifikisha katika mawazo ya kufanikisha jambo fulani kuunda vitu vipya au kufikiria uwezekano wa maisha bila mipaka. Hii ni njia ya nzuri ya kukuza ubunifu na kuimarisha akili. Pia hunifanya nifahamu kuwa maisha yetu yanaweza kuwa ya ajabu tunapokuwa na shirikisho na wengine. Ya mwisho kabisa napenda hadithi za ajabu kwa sababu ni mchanganyiko, wa burudani, msisimko, elimu na mafunzo ya maisha. Zinafungua milango ya mawazo, zinanipa nafasi ya kujifunza, kufikiria na kufurahia hadithi hizi hufanya maisha yangu ya kila siku kuwa ya kuvutia zaidi, hunifanya nijisikie.

Ndiyo napenda sana mvua kwa sababu inanipa hisia za utulivu, furaha na nafasi ya kutafakari mvua ni moja ya mambo ya ajabu ambayo huleta mabadiliko katika mazingira na maisha ya kila siku Hii ni hisia ambayo si rahisi kuelezea kwa maneno Kwa sababu kila tone la mvua linaonekana kama zawadi kutoka kwa asile Ninaposhuhudia mvua inanyesha huhisi utulivu wa kipekea ambao Unatua nafasi ya kuachana na msongo wa mawazo unaojitokeza katika maisha ya kila siku moja ya sababu ni nazozipenda mvua ni sauti yake sauti ya mvua ikipiga palm, miti ya barabarani ya kipekee Hii sauti hunisaidia kupumzika akili, kunifanya nisahau kelele na harakati za kawaida na kunipa amani ya ndani sauti ya mvua ni kama aina ya mziki wa asili ambao unavuta mawazo yangu na kunifanya nijisikie nikiwa huru na bila wasiwasi. Kwa hiyo, mvua sio tu mvua ya maji, bali pia ni furaha ya kipekea kihisia na akili. Zaidi ya hiyo napenda mvua kwa sababu huleta manthari ya kufutia, kuangalia mawingu meusi yakibeba mvua, matone yakipigwa kwenye madirisha, miti ikipulizwa na upepo na mvua. Yote haya ni picha ya kuvutia. Manthari ya mvua hunipa hisia ya kuwa sehemu ya dunia kubwa na kunisaidia kufikiria kwa kina kuhusu maisha na nafasi yangu ndani yake. Mvua pia huleta upepo mwanana na harufu ya ardhi iliolowa jambo linalonifanya nijisikie kama nimekaribia asili na kuwa sehemu uzuri wa dunia. Mvua pia hunisaidia kujisikia utulivu na kutafakari. Ninapokuwa peke yangu nikiwa ndani ya chumba au nikitembea katika mvua nyepesi, ninapata nafasi ya kufikiria maisha yangu, malengo yangu na changamoto, ninazokabiliana nazo. Utulivu huu ni muhimu sana kwa sababu hufanya akili yangu ipumzike. Niweze kupanga mawazo yangu na kurudia mikakati yangu ya maisha. Mfua huwa ni mwalimu wa kimya na kimya hiki unifundisha kushikilia subira, kufikiria kwa makini na kuthamini kila kitu kidogo katika maisha. Zaidi ya hilo napenda mfua kwa sababu hunipa nafasi ya kufurahia burudani ndogo ndogo ambazo zingekuwa nadra pale kuna jua kali. Kwa mfano, kuenda kutembea chini ya mvua nyepesi kucheza na marafiki au familia au hata kando ya dirisha ukisikiliza mvua inanyesha. Yote haya hunipa furaha isiyo na kifani. Hii ni aina ya burudani ambayo haina gharama na inafanyika kwa namna asilia kabisa. Nafurahia kuona watuto wakicheza kwa mvua au wanyama wakitafuta hifadhi na bado wanafurahia. Jambo linalonifanya nijisikie furaha pia. Mvua ni ishara ya maisha na ukuaji. Hii ni sababu nyingine ninayoipendea ya mvua. Kila tone la mvua hunisaidia mimea kukua malisho kuwa na maji na mazingira kuwa safi na yenye uhai. Napenda kufikiria kuwa mvua ni ishara ya upendo wa asili kwa sayari yetu. Ikitoa uhai na nafasi ya kuendelea kuishi kwa viumbe vyote. Kufikiria hili kunanisaidia kudhamini mazingira zaidi na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya mchakato mkubwa wa asili. Zaidi ya hisia za kimawazo na burudani napenda mvua pia kwa sababu hunifundisha uvumilivu na subira. Wakati mvua inanyesha kwa nguvu, hujifunza kuwa kila kitu kinahitaji muda. Hata kama inaoneka na kama mvua inaingiza changamoto kwa shughuli za kila siku, ninajifunza kuendelea hatua kwa hatua bila kukatata tamaa. Somo hili lina nisaidia sio tu kwa wakati wa mvua, bali pia katika maisha yangu ya kila siku, hasa kazini, shule au katika mahusiano yangu na wengine. Zaidi ya yote mvua hunisaidia kuunda kumbukumbu na hisia maalumu, kila mvua inavyonyesha ni tukio la kipekee linalaweza kuendelea kuwa sehemu ya hadithi yangu ya maisha. Wakati mwingine hukumbusha kumbukumu za zamani, furaha za utoto au mazungumzo mazuri na marafiki na familia.